Ndiyo, nafuatulia matukio ya kimataifa kwa sababu huniwezesha kuelewa mkutadha mpana wa dunia na kuunganishwa na mambo ya nayo endelea nje ya nchi yangu. Hii inajumuisha siasa, uchumi, masuala ya kijamii na maendeleo ya teknolojia au sayansi. Kwa ni yote ya naathiri maisha ya watu kwa namna moja au nyingine. Hata hivyo, si husiki kwa kina sana katika kila jambo. Bali nachukua tarifa muhimu na zinazo husiana zaidi na maisha yangu au maamuzi ninayofanya.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyochanganya burudani na elimu. Kwa mfano vipindi vya nyaraka au vya habari vinavyonipa taarifa muhimu na kunifundisha mambo mapya huwa napenda sana. Kwani husaidia kuelewa dunia na matukio yanayoendelea. Pia napenda vipindi vya drama au komedi vinavyonifanya nicheke au nihisi hisia za kweli kutokana na haditi za watu.

Mji wangu wakuzaliwa ni mdogo, lakini unahistoria na hadithi nyingi za kovutia. Nilipo kuwa mdogo, nilipenda kupita mitaa yake yenye nyumba za rangi tofauti na watu wakiwa wakishirikiana na kwa urafiki. Kila kona ilikuwa na hadithi yake. Kama ile ya sokoni ya ambapo wakulima walikuja kuuza mboga na matunda ya asili. Au kando ya mto mdogo ya ambapo watoto walicheza na kuogelea majira ya joto.

Mafanikio niliopewa kazini, ni pale nilipoweza kushugulikia miradi ngumu kwa mpangilio mzuri na kwa ushirikiano wa kikundi. Kwa mfano, maramoja tulikuwa na miradi wenye changamoto nyingi, lakini kupitia kupanga vizuri, kugawanya majukumu kwa ufanisi na kushirikiana na wenzangu, tulimaliza mradi kwa wakati na kwa ubora. Huo ulikua mafanikio ambayo hayakuwa tu kwa matokeo bali pia kwa mbinu na nidhamu tulizo tumia.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama vidole pale inapowezekana, hasa kwenye simu na vifaa vya elektroniki. Mfumo huu hufanya vifaa kuwa salama dhidi ya watu wasioruhusiwa na hufanya ufikiaji, waharaka na rahisi kwa mimi mwenyewe. Zaidi ya hapo, mfumo wa vidole hutuo amani ya akili kwani nina wakika kwamba taarifa zangu na faili muhimu ziko salama.

Changamoto nazo kutana nazo kazini mara nyingi zinahusiana na muda na mawasiliano. Kwa mfano, mara nyingine huwa na miradi yenye muda mfupi wakumaliza. Jambo, nalosababisha presha ya kufanya kazi haraka bila kupoteza ubora. Hii inahitaji kupanga kwa makini na kueke kipaumbele cha kila kazi. Pia, changamoto nyingine ni kushugulikia maoni tofauti au migongano katia ya wafanyikazi. Ambayo inaitaji uvumilivu, usikilizi makini na mawasiliano ya heshima ili kupata suluhisho nalokubalika.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuanza kutambua kwa uaminifu na bila kujilaumu kupita kiasi. Nikitambua eneo nalohitaji kuboresha. Kujitahidi kujifunza kupitia maoni ya wenzangu, mafunzo au kujisomea ili kuongeza ujuzi wangu hatua kwa hatua. Pia napanga kazi yangu kwa busara ili udhaifu wangu usiadhiri matokeo ya jumla. Na pale inapoezekana kushirikiana na wenzangu wenye nguvu katika maeneo hayo.

Mara nyingi, ninapanda kuenda maktabani mara moja au mbili kwa mwezi, kulingana mahitaji yangu ya kusoma au kutafuta taarifa. Kila ziara, hutoa fursa ya kupata vitabu vipya, kufanya utafiti, au tu kupumzika katika mazingira tulivu ya kusoma. Pia maktaba ni sehemu nzuri ya kupata raisilimali ambazo si rahisi kupatikana mtandaoni na huchangia kukuza maarifa yangu kwa kina.